Napenda kunywa juisi, napenda kunyua juisi aina ya Del Monte na iwe ya maembe. Napenda, nilianza kunywa juisi nikiwa bada mdogo na huwa napenda kunywa juisi badaa ya shuguli za mchana. Ninapo kuwa nimechoka na nahitaji kupumzika ndipo nachukua juisi yangu naanza kunywa na nilieza kuelezwa kuhusu kinywaji hiki na mama yangu mzazi pale ambapo nakunywa juisi najihisi mchangamfu tena na inanimalizia uchovu.